Kusherekea mafanikio ya timu ni muhimu sana kwa sababu huongeza morali, motisha na mshikamano wa wanajamii kwanza. Tukio la shere ndogo, kuzungumza na kuthamini kila mtu, na washerekea pia kwa kutumia tuzo au cheti. Pamoja na kushiriki mafanikio ya nje ya kazi na kufanya kumbu kumbu. Wakati mwingine, natumia sherehe kama fursa ya kupanga malengo mapya.

Wakati wa mapumziko ya mchana mimi hulala hutembea kidogo au kufanya mazoezi madogo ya mwili pia hunywa kinywaji chenye lishe kufanya tafakari na kutulia akili au kusoma au kufanya jambo la kunifurahisha.

Ndiyo, nimewai kufanya yoga mara mingi. Imenisaidia kuthibiti msongo wa mawazo, kuboresha umakini na kudumisha afya ya mwili. Jambo ambalo linalonisaidia kufanya kazi kwa ufanisi.

Napenda kutembea sehemu tulivu kama bustani au maeneo ya wazi. Huko unisaidia kupumzisha akili na kurejea kazini nikiwa na umakini. Pia napenda kutembea maeneo yenye mazingira ya asli kwa sababu unisaidia kudumisha afya ya mwili.

Ndiyo naipenda mvua kwa maana hukuza ukuaji wa mimea na mazao ya chakula. Pia hujaza vianzo vya maji kama mito, mabwawa na visima. Pamoja na kupunguza vumbi na uchafu hewani. Ili kuboresha ubora wa hewa.

Napenda maji baridi au kinywaji chenye sukari kidogo kama juisi ya matunda baridi kwa ajili ya, afya na nguvu. Pia napenda soda mara chache hasta wakati wa kupumzika.

Napenda chakula cha jadi kama ugali na sukuma wiki au wali na maharagwe. Hiki ni chakula chenye lishe na pia hunisaidia kubaki na nguvu. Pia napenda vyakula vya kienyeji vinavyotengenezo kwa viungo hasilia. Vinavyonisaidia kudumisha afya na nishati.

Ninazithamini tathmini za kazi kwa sababu zinanisaidia kujua ni maeneo gani ninaweza kuboresha na kunipa mwongozo wa kuwa bora zaidi kazini zinaniwezesha pia kuwa na malengo ya wazi na kuendelea kujifunza.

Tukio muhimu katika maisha yangu ni kipindi nilichojifunza kukabiliana na changamoto na kubaki thabiti. Uzoefu huo ulinijenga kuwa mvumilivu, msikivu na mwenye uwezo wakushugulika na watu kwa utulivu.

Napenda biolojia kwa sababu hunifundisha jinsi viumbe na mwili wa binadamu unavyofanya kazi. Uelewa huu hunisaidia kuwa na ufahamu mzuri wa afya nidhamu na jinsi ya kushugulikia watu kwa uangalifu.

Napenda kila msimu kwa sababu kila mmoja una faida zake. Ila napenda sana msimu unaonipa motisha, nguvu na utulivu kwani hunisaidia kuwa makini na kutoa huduma bora kazini.

Kumbu kumbu ya kutisha ni kipindi nilipo kabiliana na changamoto kubwa kazini ambapo nililazimika kushulikia wateja wenye halingumu. Nilijifunza kudumisha utulivu kuskiliza kwa makini na kutoa suluhisho kwa haraka na kwa heshima.

Ninajilinda kwa kuwa makini na taarifa zinazo shiriki mtandaoni. Kutumia nywila zenye nguvu na kuto jibu au kushirikisha mawasiliano yenye hatari. Hii huniwezesha kudumisha usalama wangu na wengine kazini na mtandaoni.

Ninashirikiana na timu ya mbali kwa kutumia mawasiliano ya wazi na ya mara kwa mara kupitia barua pepe, simu na zana za mtandao. Pia ninaweka ratiba na vipaumbele vya kazi wazi ili kila mmoja awe na taarifa sawa na kuakikisha tunafanikisha malengo ya pamoja.

Ndiyo nimewai kufuga mnyama uzoefu huo ulinifundisha uwajibikaji nidhamu na jizi ya kushugulikia maitaji ya viumbe wengine sifa ambazo ninazitumia pia kazini asa katika uduma kwa wateja.

Napendelea kila wakati mavazi yenye ya nayoniwezesha kuwa na uuru wa harakati na heshima kazini. Hivyo si tatizo kama ni suruali au sketi. Pia mavazi yanayoweza kufanya kazi kwa uraisi na kutoa eshima kwa wateja.